Napendelea mfumo rahisi. Kwanza, napenda mfumo rahisi kwa sababu ni rahisi sana kutumia na kuelewa. Tofauti na mifumo mengine yenye mambo mengi sana. Kwa kweli mfumo rahisi, hunipa amani ya akili kwa sababu sihitaji kupoteza muda mwingi kujifunza jinsi ya kuutumia. Nakumbuka niliwahi kujaribu simu yenye mfumo mgumu kidogo na nadhani nilichanganyikiwa sana hivi kwamba nilitamani kurudi kwenye simu yangu ya zamani. Ilikuwa ni usumbufu mkubwa naam. Ilinifanya nitambue umuhimu wa urahisi. Hisia ninazopata, ninapotumia simu yenye mfumo rahisi. Ni za kuridhika, utulivu na kama kila kitu kiko mahali pake na hakuna shida. Kwa hivyo, kwa ufupi, napenda mfumo rahisi zaidi kwa sababu ya urahisi, amani ya akili na nadhani ufanisi.

Ndiyo, ninapenda kukimbia mara kwa mara. Kukimbia ni muhimu sana kwa afya ya mwili. Husaidia kuthibiti uzito, hujenga mifupa na misuli yenye nguvu, na kwa kweli, hupunguza hatari ya magonjwa sugu kama vile ugonjwa wa moyo na kisukari cha aina ya pili. Pia, ni nzuri sana kwa akili. Kutembea nje au kukimbia, husaidia kupunguza msongo wa mawazo, wasiwasi na dalili za unyongovu kwa kuachilia homoni za furaha mwilini kukimbia kunaweza kuwa shuguli ya kijamii sana kujiunga na vilabu vya kukimbia au kushiriki katika mbio za jamii huleta watu pamoja wenye malengo na maslahi yanayofanana katika vikundi hivi watu hupeana usaidizi wa kuhisia, motisha na uwajibikaji na nadhani hii husaidia kuimarisha mahusiano na urafiki wa kudumu. Kwa hivyo, kukimbia sio tu kunaaboresha afya yako, bali pia kunasaidia kujenga jamii na kuunganisha watu kwa njia ya kufurahisha na yenye maana.

Kuandika shajara na utunzaji wangozi, ndiyo mambo ninayo penda zaidi kufanya usiku kabla ya kulala. Ninamini sana katika kuandika shajara kila siku, hunipa muda wa kutafakari siku nzima. Shukrani zangu na kwa kweli malengo yangu ya kesho, na kumbuka jinsi nilivyo kuwa na mawazo mengi kichwani mwangu, lakini kuandika kulisaidia sana kutuliza akili yangu na nadhani kulala vizuri zaidi. Pili, utunzaji wangozi yangu ni muhimu sana kwangu. Ni kama ibada ndogo ya kujipenda mwenyewe. Kupaka cream za uso na mafuta mengine husaidia ngozi yangu kubaki laini na yenye afya. Unifanya nijisikie safi na mpya. Kwa hivyo, mimi hutumia muda wangu wa usiku kwa ajili ya kutuliza akili na kujitunza mwenyewe.

Whatsapp ni muhimu sana kwangu kwa sababu ya mawasiliano ya haraka na rahisi. Inawezesha kutuma ujumbe kupiga picha za sauti na video na kushiriki picha na mafaili na marafiki na familia kote ulimwenguni bila malipo ya SMS. Pia nathani, napenda sana kipengele chake cha ufumbaji wa mwisho hadi mwisho. Ambacho huhakikisha mazungumzo yangu ni ya faraga na salama. Hapa Kenya, Whatsapp bado ni moja wapo ya programu marufu zaidi kwa mawasiliano na matumizi mengine ya kijamii Youtube, burudani na elimu Youtube ni chanzo changu kiku ucha burudani na elimu Naweza kutazama video mbalimbali kutoka muziki na filamu fubi hadi mafunzo na habari Mimi huona ni rahisi sana kupata maudhui ninayopenda na kujifunza vitu vipya kila wakati kupitia programu hii. Na kwa kweli ni jukua kubwa la kushiriki video na dunia. Kwa hivyo, Whatsapp na Youtube huenda sambamba na nisehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Jukumu la kufurahisha sana ambalo napenda kulifanya ni kuandaa matukio ya ofisini. Napenda sana jukumu hili kwa sababu linanipa fursa ya kuleta furaha na shamra-shamra mahali pakazi. Kuona wafanyakazi wenzangu, wakitabasamu, wakicheka na kufurahi pamoja kwa kweli hunipa hisia ya kuridhika sana. Nadhani matukio ya ofisini husaidia sana kuunganisha watu na kujenga uhusiano mzuri kati ya wafanya kazi ni kama kuvunja kuta kindogo, kufanya kazi iwe ya kufurahisha zaidi. Nakumbuka mara moja, niliandaa sherehe ya krisimasi na kwa kweli kila mtu alifurahi sana na ilikuwa kumbu kumbu nzuri sana. Mchakato wakupanga, kuchagua chakula na kupamba ofisi ni wakufurahisha sana ingawa wakati mwingine ni mgumu kidogo. Mimi huona hatari halisi ya kazi yangu wakati wa matukio haya. Na nadhani, hiyo ndiyo motisha yangu kuu. Kwa hivyo, jukumu la kuandaa matukio ya ofisini ni jukumu ninalopenda zaidi kwangu kwa sababu ya furaha, unganisho na kwa kweli athari chanya.

Shamra Shamra na burudani Kwanza, kwenda klabu ni njia nzuri sana ya kupata burudani na kwa kweli kufurahi na marafiki. Kelele, mziki mzuri wa DJ, mara nyingi Afro Beat au Hip Hop na marafiki yote huunda mazingira ya kufurahisha sana. Pia nadhani ni fursa nzuri sana ya kukutana na watu wapya na kujenga mahusiano mapya. Ni kama jamii ndogo ambapo kila mtu anafurahia mziki na densi. Hisia ninazo pata ninapo kuwa klabuni ni za kipekee sana. Ni kama kupotea kidogo kutoka kwa maisha ya kila siku na kujisikia huru na mwenye furaha. Hapa Nairobi kuna klabu maarufu sana kama K1 Clubhouse, The Alchemist au Blacksters. Ambazo hutoa uzoefu wakipekee wa usiku Kwa hivyo, mimi hupenda sana kwenda klabu kwa sababu ya shamra-shamra, burudani na fursa ya kuungana na marafiki.

Najenga mahusiano kwa kuboresha ujuzi pamoja. Ushirikiano na wafanyakazi wengine ni muhimu sana katika kuboresha ujuzi wetu. Tunapofanya kazi pamoja kwenye miradi kwa kweli. Tunabadilisha mawazo, mbinu na nathani tunaweza kujifunza mambo mapya kutoka kwa kila mmoja. Nadhani mahusiano mazuri huruhusu kutoa na kupokea maoni ya ujenzi bila kuogopa. Niliwahi kupata maoni muhimu sana kutoka kwa mwenzangu kuhusu uwasilishaji wangu na ilinisaidia kuboresha sana uwezo wangu wa kuongea mbele ya watu. Hisia za kusaidiana na kujifunza pamoja zinanipa motisha kubwa na hisia ya kufanya kazi katika timu yenye nguvu. Ni kama tunainuwana sisi kwa sisi. Kwa hivyo, kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine kunanisaidia sana katika kuboresha ujuzi wetu na nadhani kufanya kazi iwe ya kufurahisha zaidi.

Nakumbuka habari za mchezo wa World Series wa mwaka, elfu mbili na kumi na sita, kati ya Chicago Cubs na Cleveland Indians. Kwa kweli, ilikuwa ni wakati wa kihistoria sana. Kwa sababu Cubs walikuwa hawajashinda kwa zaidi ya miaka miamoja. Watu walikuwa na hisia mchanganyiko sana. Kulikuwa na furaha nyingi sana kwa mashabiki wa Cubs na nathani huzuni kwa Indians. Hisia za ushindi huo zilikuwa kubwa sana. Kwa hivyo, ilikuwa wakati wakufurahisha sana katika historia ya besiboli.